Tunda langu la kupendeza zaidi ni ndizi kwa sababu ni rahisi kupatikana, lina ladha nzuri na lina manufaa mengi kiafya. Ndizi hunipa nguvu haraka, hunisaidia kubaki na afya njema na ninaweza kulila wakati wowote. Bila maandalizi mengi, jambo linalolifanya liwe tunda linalofaa sana katika maisha yangu ya kila siku.

Nilizaliwa katika mji mdogo ambao ulikuwa unaitwa kasarani. Mji huo ulikuwa na utulivu na mshikamano mkubwa wa kijami. Mji huo ulikuwa umezungukwa na mandhari ya asili yaliyovutia barabara zake zilikuwa za kawaida na watu waliishi kwa kujuana na kusaidiana. Asubuhi zilianza kwa sauti za watu wakifungua maduka yao magari yakipiga honi watoto wakielekea shule na watu wakijiandaa kwenda kazini kulikuwa na hali ya amani iliyofanya kila mtu ajisikie salama na sehemu ya familia moja kubwa nilipokuwa katika mji huo nilijifunza maadili muhimu kama heshima bidi na umuhimu wakushirikiana na wengine. Wazee wa mji walikua walimu wa maisha wakitoa ushauri na hekima kupitia hadithi na mifano ya maisha halisi. Shughuli za kijamii kama mikutano na sherehe za kitamaduni na michezo ya watoto zilikuwa zikileta watu pamoja na kuimarisha mahusiano. Mazingira hayo yalinijenga kimaadili na kunipa msingi imara.